Mimi kwa ubunifu, huwa sisemi mimi ni mtu mbunifu sana. Kwa sababu mimi napenda like, kama ni ubunifu tunaongelea kwa kuinvent vitu mpya hapo hivo napo sijiu. Lakini kwa kufanya ubunifu ya kufanya jambo moja liwe rahisi kulifanya kuliko venye lilivokuwa. Iyo naweza sema mi nakuwanga mbunifu kwa hiyo department ama kwa hiyo upande ambao unaweza kuniuliza swali kama hilo.

Ngoma nayopenda kucheza sana sana huwa ni gita. Gita ndio mi napenda kucheza nakuanga na gita apa nyumbani. Wakati ambapo nimetulia kejani, moja, mbili, tatu. Huwa naichukua najifundisha moja mbili tatu. Kwa sababu napenda the tunes ambayo inatoa na sana sana napenda kuimba country music. Kwa zinaitwa country music, huwa zinanifuraisha. So ndio na jaribu kujifunza nieze nikapige hizi wimbo za country music.

Mimi nilizaliwa nakuru lakini kwa muda humu niko Nairobi. Ndiyo nimeenda kutafuta maisha kwanza maisha yangu. Kwa sababu niliona nakuru nikindilea kukaa uko. Hakuna mahali penye ni kuna growth anytime of any part of growth yenye naona kwa maisha yangu. Kwa ivo nikaamua niende jiji, mjini nikatafute kazi. Nijipange, nijue niaje kwa maana, eh kenya bila kazi utaumia so mii penye nilizaliwa ni nakuru lakini naishi nairobi.

Mimi na wazee wangu, mamangu na babangu. Tuko na uhusiano mwema kati yetu. Kwa maana nikiwa na jambo au wakiwa na jambo lolote ambalo wanataka kuongea na mimi wanaweza wakanipigia. Ama mi naeza nikawapigia ingawa ninapopitia changamoto lolote katika maisha yangu naweza kuwapigia. Tukajadiliana mambo mawili matatu. Na tukaweza kuja na suluhisho. Katika jambo lolote ambalo linalonisumbua ama linalokua linaweza kuwasumbua. Kwa hivo mi naezasema mahusiano yangu kati yangu na wazazu wangu. Iko mwafaka, iko murwa. Iko mahali ambapo nigependa iwe, iko mahali inaendelea vizuri, siezisema tundela vibaya, naezasema tunaendelea vizuri. Kabisa vyema kabisa.

Wakati wangu wa bure hii tunaita ni free time. Wakati wangu wa bure sana sana napenda kukaa nyumbani. Nacheza gemu moja mbili kwa simu yangu. Nikishamaliza kucheza gemu moja ama mbili. Nachukua gita yangu napigapiga hapo ivo. Napiga gitaa, nataka kuelewa jinsi ambavyo gita inapigwa zaidi, niishike vizuri kwa maama napenda the tunes yenye inatoa. Alafu wakati mwingine wakati ambapo kama akili haijachoka sana, naweza amua nisome kuhusu Kutrade ambayo ni forex. Hivo ndio mimi hutumia wakati wangu wa bure.

Mnyama ambao ningependa kufuga, ambao nimefuga pia nawezasema ni mbuzi. Mbuzi kwa sababu gani? Mbuzi nampenda kwa sababu mwanzo huyu ni mnyama ambaye akishakuwa mkubwa. Unaweza ukamuza ukapata fedha. Na mbuzi inakuwa nzuri kwa sababu huu inazaana I think mara mbili kwa mwaka. Kwa hivyo ukiwa na mbuzi mmoja, kwa mwaka inawezakupatia. Kwa miaka miwili inaweza kupatia mbuzi zingine one moja mbili tatu nne unaweza kuwa na mbuzi kama nne, kwahivyo mbuzi kwangukwa miaka miwili inaweza kupatia mbuzi zingine one moja mbili tatu nne unaweza kuwa na mbuzi kama nne, kwahivyo mbuzi kwangu mbwa naangalia naona kama ni biashara nzuri sana mimi naiangalia sana sana kama biashara.

Mi hali ya hewa ambayo naipenda ni ile hali ambayo imetulia. Wakati ambapo kuna jua, hakuna upepo mkali Zana upepo uko tu, uko hapo tu umetulia, tulia ivi unapepeta. Lakini si ule upepo mkali, na jua lipo Mi mamvua, mamvua vua mi sipendi na baridi. Baridi huwa ya sipendi kwa sababu huwa inafanya niumwe na mifupa yangu wakati ambapo inakuwa kali.

Mahali pa ibada huwa naenda kila Jumamosi. Ambao ni Sunday. Every Sunday huwa naenda kanisani. Naingia kanisani saa tatu ama saa nne, alafu natokea saa saba. Haikuangi hivo mara mingi. Lakini watu wengine huenda hadi siku ya Jumanne. Jumanne ni Tuesday. Jumanne na Friday. Kuna watu huwa wanaenda kanisa. Lakini mi huwa naenda tu Jumamosi pekeake.

Mimi napenda kusafiri na GPS kwa maana ramani, ramani ukitembea nayo wakati huu huwa ni ngumu sana unaweza pata haijaupdatiwa vile kama GPS. Unajua GPS, uzuri wa GPS ni ati iwapo uko na internet utaenda mahali popote ambako unapotaka kuenda, na the roads, barabara za kuenda mahali unapokuenda zinakuanga updated automatically kuna system na satellite.

Mimi ufanya mazoezi kila siku asubuhi na jioni. Unajua kitu moja ambayo watu wajui ni kuwa ukifanya mazoezi mwili wako unanyoka. Unaweza kuwa flexible kama ambayo wazungu wanavyo sema. Una kuwa flexible, unaacha kushikana, mi neeza sema ni kushikana. Ukifanya mazoezi unapata unakuwa na mwili nzuri. Unapata afya poa, unakuwa na afya njema. Kila kitu yako inafanya poa, hauta hakuna kungangana unakuwa tu sawa na hautapata magonjwa kama hizi tunasikianga sijui za sukari, obesity, hizi hazitazipata ukifanya zoezi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu, huwa ni, let's see, kama nini, inaona kitu inaitwa, kuna kitu inaitwa service, service to the community, io ndo mi naona kwa dini yetu, ndio the most important thing kwetu, like unapata, sisi tukiwa na pesa, kuna time yenye kanisani, mnaenda mkishatoa pesa, mnaenda kutembelea children's home, na street families, mnaenda mnawasaidia, io ndo mi kwangu naonaga kama ni kitu ambalo watu wengi huwa hawafanyi. But mi personali naipenda sana kwa sababu najua kami niko nayo. Ninafaa nikuwe nashare na watu wenye hawana. Unaona So, tukienda na tushare na hawa watu wenye hawana. Ata yeye next time, atasema kwanini nisiende ile kanisa fulani yenye inakuwaga pale, ivo yenye wanakujaga kutuvisit. Na ukifanya hivo unakuanga umewin Soul, kwa yesu, unacheki So, mimi hapo ivo kwa community service social responsibility iyo CSR huwa kenye tunaendaga kufanya ndio huwa naona inanipeanga joy na excitement kufanya kila siku yenye tunafanya io mboka.

Mara nyingi weekend mimi hupenda kutulia kejani. Kama siko job lakini kama niko kazi naenda kazi lakini kama niko kwa nyumba Most of the time during the weekend napenda kukaa kwa nyumba. Nafanya usafi, nikisha fanya usafi napika my favorite meal of which inakuanga chapati. Nikishapika chapo, then after hapo naeza amua nitoke niende nikatembee tembee, niende nikaone my girlfriend maybe ama niambie my girlfriend acome over, after hapo hivo hakuna kitu ingine kufanya, nangoja sunday, Sunday ikishafika unenda kanisa unatokea kanisa, unakuja unatulia nyumbani tu. Hakunanga shughuli mingi ya kufanya during the weekend. That is if siko busy na niko off day.

Bahari nimeiona mara mingi wakati ya ambapo nilipokua natembea uko Mombasa bahari nimeona bahari nimeogelea kwa bahari. Maji ya bahari iko poa, ingawaje chumvi ei mtu anaogelea hivi kiasikiasi kama hujui vizuri. Unakunya chumvi unaiskia kwa mpua inatokea kwa mdomo na ni kali ni ka kukorogewa chumvi hivi upewe ukunywe Like after now tukaenda tukavuka ferry. Tukaendelea pande ingine wa likoni. Tukaenda kutoka likoni Sa kutoka likoni tunapanda gari za kuenda Diani tupanda gari matatu hapo tukaenda Diani Diani ukashuka unangia hapo chini na tuk-tuk. Ni hamsini bob. Tulipa hamsini. Tukaenda Diani Beach Diani Beach ikona. Ikona mchanga imetulia mchanga safi. Ya uko ndio unaenda unapiga picha za kusumbua pale whatsapp na instagram. Ya diani iko poa kabisa by the way. Ukitaka kuenda kutembe hapo na mpenzi wako. Uko ndio the best spot ya kuenda. Naezasema hivyo kwangu.

Mimi kitu ambacho nachofanya ili tuweze tuka shirikiana na timu yangu. Inakuanga ni kukula pamoja. Tukikula pamoja kwa wakati ambapo tumeenda break for example hua tunakaa as a group. Mimi na marafiki zaangu tuko na group of around kumi na tano people. Tunaketi kwenye meza. Kila mtu natoa lunch yake. Afu tunakaa tunakula tukikula tunakula tukiongea. Tukimake fun tukichekeshana apo hivyo moja, 2to tatu. Bantas zinatembea. Tukisha maliza kukula soo, after kukula, mnaenda mna kunywa chai, mna kaa mna ongea dakika zingine kadhaa halafu mna rudi ofisini. So huwa naona inafanya, tunazidi kushirikia na zaidi kwa mana tuna tunaendelea kubond, tunabond vizuri kabisa.

Mandhari nzuri ambayo nishai ya ona kuna graduation ilikuwa nimeenda ilikuwa ya cousin yangu ilikuwa huko thika hapo hivyo inaitwaje hii mall two rivers mall hapo hivyo sasa kuna hoteli fulani tulipelekwa inajiita la cascada miguela na huko hivyo ndio like tulikuwa na after party ndo penye ilikuwa na holdiwa the reception ndio tulikuwa tunaenda kukula and let me tell you hiyo place tulienda hivi unaingia tu hivi unapata kuna kitu kama waterfall iko na waterfall hapo hivo so hoteli imejengwa around a waterfall kuna waterfall hapo kwa waterfall hapo chini kuna mahali penye unaweza enda kusimama upigwe picha I think that was one of the most beautiful things I have ever seen sijawai ona kitu nzuri hivyo ilinifurahisha hadi nikapiga picha niko nazo ni vile siwezi watumia hapa hivi ningekuwa nazo ningewatumia.

Most of the things zenye me nimenunua kwa nyumba yangu naweza sema ni me-order online kutumia jumia na kuna saa zingine unaeza pata mtu mwenye anauza vitu zake unamuambia kama tiktok tiktok most of the time vyatu sana sana ndo huwa nanunua huko tiktok unapata mipo ako kwa live anauza vyatu most of them unapatanga wakiwa hapo hivyo wanauzanga vyatu wanauzanga vyatu bei rahisi kuliko ukiamua wee mwenyewe ujipeleke kwa duka So, ukitaka kununua kama vyatu ka me venye huwa nafanya, unaingia hiyo live nahakikisha nimejipanga vizuri. Niko na pesa ya kununua vyatu kama pair tatu ama pair nne. Ndo nikinunua hizo vyatu hata zikinilipisha delivery fee, nifikie mahali penye niko. Haitakua pesa mingi kama ingekua ni mimi naenda kuendea hiyo kyatu So, mii kukununua vitu napenda kutumia simu sa zingine kukununua vitu. Kama najuwa venye inakaa na quality yake iko aje nikiona kwa simu.

Kitabu wenye mi nilipenda kusoma, naeza sema nilisoma, kwa sababu sijasoma lately kitabu. But kitabu enye nilisoma ikanifrahisha ilikuwa inajiita kidagaa kimemozea. Hii kidagaa kimemozea, ni kitabu imeandikuwa na Ken Walibora. Kitu nafanya niipende, I think, nivenye niliisoma mara mingi sana nikwa pale chuo cha upili. Ninato nilifanya kama setbook yangu wa Kiswahili. So, ilikuwa na characters wawili imani na amani. Na life story yao, huwa ina inakule, nikama inaingiana nao. Na ya maisha yenye ambao tunaishi saaizi. Unaona, mbenye watu wanaendelea, wanateseka alafu after mwishoe apo hivo, ukiendeleaendelea, mbenye mnafanikiwa. So, ukisoma hii kitabu, huwa inakupatia a bigger picture ya venye kunaendelea katika dunia saaizi.

Mimi maoni ya watu wengine huwa inaniaffect lakini huwa hainiaffect sana. Ikikuwa positive ama negative naichukulianga vyenye iko ukisema something positive about me, nitakuwa tu sawa na ukisema something negative, pia nitakuwa tu sawa nayo lakini chenye iko nitaenda nijiulize kwa nini ameniambia hivyo, ili weza nikabadlisha if at all it's something negative, nitaichukulia vyenye umesema niende nikae chini niulize maswali moja, mbili, tatu. Nikiona niko na hatia nibadilishe kulingana na ile ushauri ambao ulionipatia na maoni yako vyenye uliona kwa kitu. Kama maoni yako ni ya ya kunipatia hongera nitaendelea kufanya jambo ambalo ninalofanya ama litanitia moyo kuendelea zaidi na chenye ambalo nilikuwa nafanya.

Mimi napenda kutoa sadaka. Mimi hapo kwa michango ni ngumu sana unipate nikitoa. Lakini sadaka kanisani huwa natoa. Pia michango huwa tinakata. Huwa si katai kutoa. Lakini venye hua sipendi kutoa sana sana michango But michango kama ya mtu ambae amefiwa. Ama mtu amepoteza. Ama mtu anaefanya harusi kama ni rafiki yangu. Hapo hivyo nitatoa mchango. Lakini sadaka sadaka napataga tu nimetoa kanisani. Na hiyo hapo utakua na mchango. Kama wakwenda kuona watu ambao wamefanyikiwa na jambo lolote lile. Hiyo nitatoa. Lakini hii michango ingine nyonapata. Mnachangia mtu kwenda suji aendea akasome ama akafanye nini hio huwa sifanyi. Mimi nafanyanga tu zile ambazo naona mtu mwingine hili ni jambo ambalo hakuwa amelipangia kufanyika mchango inafaa ikuwe ni kitu ambalo unapata. Hakuna mtu huyu fulani. Hakuwa amepangia jambo fulani. Kama ugonjwa ugonjwa hakuna mtu ambae ana kuwa amepangia ugonjwa. Lakini masomo masomo ni kitu ya kujipanga So hapo mimi siwezi towa mchango bora mtu ajipange.

My most memorable, like tukio muhimu kwa maisha yangu ilikuwa wakati ambapo nilipomaliza chuo kikuu. Vyenye nilimaliza my campus, tulieka sherehe moja kubwa nyumbani, tukaalika majirani, dada zangu, wakina uncle, auntie, pande zote mbili pande ya mama na pande ya baba, wakakuja, tukachinja mbuzi mbili, tukakula, zawadi zika nipatia. Ambazo walinipatia nilienda nikajibuyia laptop laptop yenyewe ndo inanisaidia kupiga kazi mia moja na ishirini na tatu ingawaje iliharibika kuna mtu aliangusha mahali alikuwa amekunywa akaitupanisha chini so ikaharibika but ya naeza sema mmi tukio la muhimu kwa maisha yangu ilikuwa hiyo graduation ambayo tulikuwa nayo.

Kitu ambacho nachopenda kununua zaidi, huwa ni vyakula. Vyakula mimi napenda kununua kwa maana, I think nikiwa mdogo, eh, nilikaa njaa sana kwa hivyo, ni any opportunity I get. Utanipata nikienda, nimefanya shopping ya food, nimekuja nimekaa kwa nyumba. Siezi taka mgeni wangu au mtu yoyote yule ambaye amekuja kunitembelea, atoke kwangu akiwa njaa. Kwa hivyo mimi nahakikisha nyumbani kwangu mtu yoyote ambaye anayekuja, anatoka akiwa amekula. Mara utanipata kitu ambacho nanunua sana kwa nyumba yangu huWa ni vyakula Both zenye zimepikwa na ambazo ni junk foods, snacks hizi tamu tamu utakuja uzipate tu zimekaa kwa nyumba we unachukua tu ukiingia nakuwekea juice. Nakupatia biskuti alafu nakutengenezea kaa smokie moja ama mbili. Tunakula hapo hivyo tunasherehekea tunasikia tu poa. Usitoke useme huku kwa huu jamaa anatueka njaa unaenda kumtembelea alafu unatoka ukiwa njaa siezitaka watu waende waseme hivyo.